Mimi nasherehekea mwaka mpya kwa binu nyingi ama kwa hali nyingi ikiwemo pia kusherehekea mwaka mpya kwa kujizawadi vitu vipya ama kwa kujizawadi pia tabia mpya ambayo kusema ukweli mwaka mpya. Kwa kawaida inakuwanga inakuwa mwaka ambayo tunaweka mikakati ambayo haifai kando na tunaweza kuendelea na mikakati ambayo ifaayo. Kwa hivyo mwaka mpya ni kusherehekea kwa kujikuza kivi mimi binafsi. Kwa kujikuza kwa njia ya labda talanta kujikuza pia kwa kujua vitu vipi ambavyo vitakavyo nisaidia maishani. Kwa hivyo huwa ndivyo navyo sherehekea mwaka mpya.

Ndiyo, mimi ilo ni wazo ambalo si mara kwanza ama, si mara mbili kufikiria ila ni mara kadhaa ambao nimeweza kufikiria kwanzisha biyashara yangu. Kwa sasa pia naezasema nikona biyashara yangu mbapo nimejiajiri kwa kiwango fulani kwa iyo. Ndiyo nimeweza kuu, iyo ntasema pia ni biyashara yangu lakini tukisema tu biyashara biyashara labda yenye sijaandikisha bado lakini kama nile enye tunaita side hustle hiyo nayo. Manake siitegemei sana kuandikwa ama kuajiriwa kazi. Napata pia pesa kivyangu ama uko nje.

Msimu ambao naupenda sana wa mwaka ni msimu wa kipupwe. Msimu wa kipupwe msimu ambao ya kidogo pia naupendelea ni msimu wa kiangazi ingawa kuna vumbi lakini afadhali unezafanya kazi moja kazi mbili ama kitu ambacho kitakacho kulabda kitakacho kuzuia labda ni ile joto joto jingi na pia inategemea ni kazi gani ambao unafanya lakini kama kazi yako labda ni kuzunguka zunguka ukipeleka vitu mahali. Nadhani msimu ambao niwa kipupwe ama msimu ambao una mvua nyingi nivile tu msimu ambao aminaeza upendelea zaidi kwangu mimi.

Mimi na familia yangu tunapenda kufanya vitu vingi ikiwemo kwenda kwenye likizo na pia kusherehekea siku zetu za kuzaliwa kwa pamoja kwa hivyo ndilo ninalolipenda kufanya na familia yangu sana sana kusherehekea siku zetu za kuzaliwa maanake karibu sisi wote tumezaliwa mwanzowa mwaka. Kwa hivyo kama siku zilizo pita, tunaweza kusherekea siku ya kuzaliwa ya babangu na ya kakangu. Na pia dadayangu, kwa hivyo zenye tunangojea ni yangu mimi, ya mamangu mzazi na piaya dadangu mdogo kwa hivyo. Hivyo ndivyo tunavyopenda kusherehekea na pia kusherehekea kusherehekea pia ushindi ama kiwango fulani ambacho mtu alichoweza kufika. Ikiwe mo kazini, ikiwe mo labda kwa masomo. Kwa hivyo hivyo ndivyo baadhi ya vituambavyo na vyopenda kufanya na familiayangu.

Mwili naushughulikia vizuri sana. Ukiwemo kuweza kujiwekea muda wa kumaliza vitu fulani kufanya vitu na pia kuweza kupea na tunaita kwa kingereza feedback tukieza kupeana jambo ambalo nahisi kinafaa kubadilishwa ama linafaa pia kutekelezwa tofauti ndipo saa twaweze kupata matokeo yafaayo.

Rangi yenye kupendeza sana ni rangi ya rangi ya nyeusi ama rangi nyekundu, maanake nyehusi inaipenda kwa sababu ipo na haina, unaweza ivaa na nguo yoyote, kwa hivyo, hiyvo ndivyo nitakavyo iweka. Nguo nyeusi, hasa ukivaa nguo nyeusi navaa na viatu vyeupe. Iyo ndiyo rangi ambayo inanipendeza sana nyekundu sana sana labda shati. Siku ingine labda shati pekee maenake shati siwezi vaa suruali nyeusi siwezi vaa kabisa kabisa siwezi. Labda pia koti koti nyekundu nina naweza livaa.

Sana sana mimi nikiamka napenda sana kuomba napo kushukuru mungu kwa siku halafu nikimaliza pia naamka naenda na napiga mswaki kisha napiga mswaki na napiga tizi ambazo kidogo kidogo pia kuchangamsha mwili. Kabla niende bafu kuoga kwa hivyo, hivi ndivyo vitu navyofanya asubuhi kila siku napoamka. Halafu pia napenda kunywa maji sana sana asubuhi maanake, hili ni jambo la muhimu kwa kuweza kusaidia mwili pia na kuongeza maji mwilini maanake ulikuwa umelala, labda pia ukatoa jasho ambapo pia ni maji yalipunguzwa mwilini pia, ukaenda pia ukajisaidia msalani kwa hivyo ni jambo la muhimu sana ama ni jambo la busara. Kuenda kunywa maji pia asubuhi ambapo utakapo au unapoweza kuamka.

Ndiyo, napenda kujaribu vyakula vipya. Inaweza kuwa ni upande wa kupika ama pia kwenda hotelini na kuanza chakula ama vyakula vipya sana sana 'recipe' mpya pia napenda kuzijaribu jikoni. Mara kwa mara, mara chache na mimi, mimi ni mpishi bora kwa kiwango changu. Kwa hivyo napenda sana kujaribu vyakula vipya lakini pia inategemea ni vyakula vya wapi manake kuna vyakula pia. Kwa kawaida yangu siwezi kujaribu kula, chakula ambacho kinachoo siana na damu ama damu kuchanganywa kwenye chakula ili mtu aweze kukula. Mimi siwezi, siwezi, kwa kiwango changu siwezi kujaribu chakula kama hicho.

Neno siri, najiweka salama kwa mbinu ama wa njia tofauti, ikiwemo pia kuandika chini ama, sana sana kuandika chini kwenye kitabu ama daftari langu fulani. Na pia kuna 'app' kwenye mitandao ambazo zinatusaidia kuweza ku kuziweka salama, manake tukichukulia kwa mfano kuna tovuti ambayo inaitwa 'Google.' Ipo na njia ambayo unaweza unaeza weka ama muda wote unaeza weka neno siri lako salama ambapo muda wote utakapotembelea tovuti fulani ambayo hiyo tovuti inayekumbuka itaweza kukuekea hilo neno siri lako, na wewe pia uweke labda neno siri lile lako la kawaida la tuseme kama kompyuta ili iweze kuthibitisha kwamba ni wewe ambayo unayetumia hilo nenosiri. Kwa hivyo hizo ni baadhi ya mbinu ambazo inaweka nenosiri salama.

Napenda sana kufanya kazi ya ushirikiano na watu wengine manake naamini. Ili kutimiza vitu vingine inabidi pia umekuwa na umoja ama umekuwa na ushirikiano na watu wengine kwenye sekta yenye ambayo uko tuseme labda ni uhandisi labda ni kazi yoyote hile. Ule umoja na ushirikiano unaeza pia kuwasaidia kumaliza kazi kwa haraka. Kwa hivyo napenda sana kufanya kazi ya ushirikiano na wengine ili niweze kupata kwa jinsi anavyofikiria kuhusu jambo fulani. Na pia vile tutakavyo shirikiana ili kuweza kutimiza kitu ambacho kipo miongoni mwetu na ambacho tunachokifanya, tukifanya pia kwa ubora. Manake kupata fikra ama mbinu ambavyo mwingine anafanya kazi itakusaidia pia wewe kibinafsi na kupea labda mawazo mengine ambayo unaeza kufikiria vizuri. Na pia afadhali kuliko awali.

Baada ya siku ndefu napenda sana kutulia na kufikiria ambacho nilicho kifanya kwenye ambapo nilicho kifanya katikati ya siku ama kitu ambacho nilicho kipitia ambacho kinahitaji pia mimi nikiangalie tena ili niweze kukishughulikia abbapo kama sina kitu kama hicho napenda sana kujituliza ama huo ndio wakati mwafaka kuingia mtandaoni na kuangalia nayojiri pia hadi niweze kuwa kwenye habari ama niweze kuwa na habari zaidi. Maanake mchana ni wakati wa kufanya kazi, ambapo usiku ndio muda wa kutulia na pia kufanya mambo ya ziada.

Kinywaji ambacho nachopenda kunywa sana asubuhi ni maji. Maji baridi, ndio maji baridi pia napenda kunywa sana asubuhi. Kwa hivyo hicho ndicho kinywaji ambacho kinahimizwa maanake si mimi pekee yangu ambaye hunywa maji asubuhi kwa familia yetu. Hiyo ni kama ile tunaita ni kama hali ya maisha ile hata kama kwa kimombo tunaita culture ni kama culture ama utamaduni kwenye nyumba yetu ama kwenye boma letu ambapo kila asubuhi kwa wazazi, wazazi wanakunywa maji moto ama maji ya vugu vugu lakini sisi tunapenda kunywa maji baridi sisi kama maanake tupo na ile ujana bado kwa hivyo tunapenda sana kunywa maji ambayo ni baridi.

Jioni napo, jioni napenda kula chakula ambacho si kizito vile na pia chakula ambacho kita ni shikilia, manake naenda kulala, hakuna kazi ambayo naeza ifanya ama hakuna kazi ambayo naifanya usiku kwa hivyo kula chakula ambacho si kizito vile. Ndiyo chakula mi ambacho napenda kula usiku, ikiwemo mchele, ikiwemo chakula kama maharagwe, chakula ambacho si kizito. Ama ata githeri mchanganyiko ambao tunaita boboro tunaita boboro kwa hivyo hicho ndicho chakula ambacho nachopenda sana kula jioni.

Hili kupunguza matumizi ya plastiki mimi napenda sana kula ama kutumia vyakula ambavyo vinakuja labda na chupa ya glesi ama vinakuja kama tuseme mkate mkate ambao uliyofunikwa na karatasi ya ambayo si ya plastiki kwa hivyo, hivyo ndivyo napenda sana ndio niweze kupunguza matumizi ya plastiki.

Ndiyo mi ningeweza kuenda nchi ya urusi sana sana sana ndiyo nchi ningependa kuitembelea. Na tamani hiyo nchi kwa sababu ipo na inashangaza manake hiyo nchi ni kubwa na pia ina muda ama wakati tofauti ambapo kwa kimombo tunaziita time zones manake hiyo inaeza kuenda kwenye kontinenti. Iweza ni refu sana ambapo pia ni nchi ambayo ni kubwa sana ulimwenguni. Kwa hivyo kitu pia kinachoweza kunivutia kwa hiyo nchi sababu hiyo nchi ni majumba wapo na majumba ambayo ni ya kale sana na ambayo iliyojengwa kwenye ubora na wale ambao wahandisi waliokuwa wanajenga hayo majumba. Kwa hivyo safari hii ningependa kuenda nikiwa kwenye miaka yangu ya make sasa hivi bado nipo kwenye miaka yangu ya ishirini kwa hivyo nikifika kwenye miaka yangu ya thelathini huko ningependa kufika kwenye hiyo nchi.

Mimi napenda vyote sana sana napenda kutazama na pia kucheza lakini sana sana kutazama manake kuna ile pia kujiburudisha kwa kuona watu wengine wanavyocheza na pia inavutia kuona watu wanatumia talanta zao kivi vizuri yaani na pia ili waeze kuburudisha watu kwa mfano kandanda napenda kucheza kandanda ndiyo lakini napenda sana kuangalia watu wakicheza kandanda manake ipo mida ambapo unafurahia yani kuona watu wakicheza.

Ndio, nadhani kwa kupanda milima, nasema ile kwa kimombo ni hiking, kwa hivyo. Ndio napenda kupanda mlima, na nimeifanya mara nne ama mara tano maishani mwangu, ambapo nimeweza kupanda kwa mfano Kenya, nimeweza kupanda mlima Kenya, lakini si kileleni ila kwa kiwango chake katikati, ambapo hewa inaendelea kuwa nzito, unapoendelea kupanda kwa hivyo kama huna vile vifaa vya oksijeni vile unazibeba kwenye bagi kama huna hivyo inakuwa gumu kidogo pia kuweza kupanda mlima hadi ufike kwenye kilele kwa hivyo ndio napenda kupanda mlima.

Hivo mimi, kitu ambacho nacho kifanya kuongeza uzalishaji wangu ni kiwemo. Kujifunza ama kujweka kuweza kuingia kwenye mtandao ama pia kufanya utafiti ili niweze kujua ni kitu gani ambacho nikipya, manake kila uchao kila siku kuna vitu vipya ambavyo vinavyo jiri. Na pia vinaendelea pia kufanyika duniani kwa hivyo. Hivyo ndivyo ninavyo ongeza uzalishaji wangu kufanya utafiti na pia kujifunza vitu vipya kila siku manake hakuna kitu kipya chini ya jua hivyo ndivyo watu wahenga navyo sema.

Ndiyo natumia video kwa mawasiliano ikiwemo kuongea na familia ama kuongea na wapendanao. Na saa zingine pia kazi tuna muda kwa muda au mara kwa mara tunatumia video ili kuwasiliana muda ambapo watu uwelewe ama tuwelewani na pia tunatajibia kuwelezeana mambo ambayo haiezi eleweka na kuongea uwe nabidi tumetumia video.

Siku yangu ya kuzaliwa sana sana naisherekea na familia. Maana marafiki wale wa karibu sana maana yake hata sijiweki pale mtandaoni kwamba nashejherekea siku yangu ya kuzaliwa. Ni ile tu utajua tu mnyaki naposonga unaweza pia kujikubali. Maanake hili ni jambo la si la kisiri lakini ni jambo mbalo linahusu ubinafsi.

Maendeleo ningependa kuona katika jamii aswa jamii yetu ya wakenya ni umoja. Umoja na pia uongozi bora manake hivi ndivyo vitu vinavyo kandamiza ama vinavyo leta chini hali ya uchumi wa nchi fulani manake kukiwa na uongozi mbaya pia hakutakuwa na maendeleo manake watakula pesa zote na watazitumia kwa ufisadi badala ya maendeleo. Tukiwa na umoja pia tunaweza kuupinga pia uongozi mchafu uongozi ambao si bora.

Nasherehekea mafanikio timu kwa kupeana motisha ama kwa kuzawadiana pia kulingana na kiwango ambacho kila mtu walivyo jitahidi kuuleta matakeo bora kwa hivyo mafanikio hayo pia ingawa ni kila mtu amefanikiwa lakini kuna wale ambao waliweka bidii katika kila kitu ambacho walichokua wanafanya kwa hivyo kuwapa zawadi pia ni vizuri.

Asubuhi hii niliamka mwendo wa saa kumi na moja na nusu na kitu cha kwanza nichokifanya ni kupiga sala na pia kuombeana kupiga sala nakuomba ni kupiga mswaki alafu nikaingia kwenye zoezi langu na kila siku dakika kumi na tano hivi. Baada hapo nikaingia nikaoga alafu mkanyangataarisha kia mshakinyo mbacho kilikuwa ni chai na chapati kwa hivyo baada ya hapo nikaingia kazi manake nafanya kazi nyumbani. Na hivyo ndivyo pia subiangulivya kuwa na najihisi pia mchangamufu manake ndingefanya hayo nisingskuwa mchangamfu.